Njia ninayotumia kupumzika ni kusikiliza muziki wa taratibu. Kutasama au kutasama filamu. Wakati mwingine napenda kutembea mahali penye utulivu kama bustani au fukweni. Hili kupunguza msongo wa mawaso. Pia napenda kutumia muda peke yangu nikitafukari au kusoma vitabu.

Napendelea saidi chakula kisicho na mafuta kwa sababu ni bora kwa afya ya moyo usaidia kudhipithi usito. Punguza hatari ya magonjwa kama shinikisho la adamu na kisukari. Hata hivyo mafuta yenye afya kama ya samaki parachichi karanga au mafuta ya saituni ni muhimu mwilini.

Shugulikia makosa kazini kwa kukumbatia uwazi na kujifunza. Kwanza nakubali makosa kama sehemu ya mchakato wa kujifunza. Badala ya kuogopa au kujificha kisha mi natatafuta sababu hii za msingi ili kuwelewa kilicho sababisha kosa hilo. Baada ya hapo napanga hatua za kurekebisha na kuhakikisha kosa halijarudia tena.

Penda filamu ambazo zinahadithi mzuri zinazo chochea mawazo au hisiya hizi ni kama filamu za drama filamu za sayansi fahari. Na filamu sa adventure. Pia na penda filamu sa kihistoriya ambazo hufundisha mambo mapyia kuhusu tamaduni na matukio sa samani. Filamu senye ucheshe pia huwa simenipa furaha na burudani mzuri.

Napenda kuandika kwa mikono na kompyuta. Kwa sababu una mambo tafauti ninayo pendelea kwa kila mmoja. Kuandika kwa mikono huniwezesha kuungana zaidi na mawazo yangu. Kwa kasi hali ya juu na mara nyingi huchangia kunipu kumbukumbu nzuri. Kuandika kwa kompyuta ni rahisi na haraka na hufanya kurekebisha kushiriki maandishi kuwa rahisi zaidi.

Mandhari suri niliowai kuona ni milima mirefu yenye kijani kipichu na mawingu yakisunguka vilele. Sa wakati wa asubui shua linapochomosa, pia machweo jua ufukweni. Ambapo anga linabadlika rangi kutoka machungwa hadi sambarao ni mandhari ya kufutia sana.

Napenda kutumia muda wangu, yangu na familia yangu kwa kufanya shughuli za pamoja kama vile chakula cha jioni, kuzungumza, kucheka na kucheza michezo midogo. Pia tunapenda kuenda matembezi ili kupumzika na kuimarisha uhusiano wetu. Muda wa familia ni muhimu sana kwangu kwani hutoa furaha na mashikamano.

Ningependa kujifunza uchusi wa programu sa kompyuta za kisasa. Kama usindikaji wa data na ubunifu wa maudhui ya kidigitali pia ningependa kuimarisha uchusi wa mawasiliana ya watu na kusuluisha migogoro kwa sababu ni muhimu katika maisha ya kila siku na kasi.

Ninapenda chakula cha haraka kwa vile kiko na ladha nzuri pia iko na lishe. Kama pizza ya mboga au burger yenye mboga na protini nzuri ingawa chakula cha haraka huwa rahisi ina haraka kupatikana napendelea pia kuafikisha. Kinakuwa na viritupisho muhimu ili kuendelea kuwa na afya.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kuzingatia maelezo. Kutoa msaada kwa haraka na kwa usahihi na kuboresha mawasiliano kati ya watu. Pia nina nidhamu ya kufanya kazi kwa usahihi na kushirikiana na wenzangu kwa moyo mmoja.